Kinywaji ninachokipenda sana wakati wa asubuhi ninapoamka ni kinywaji cha kahawa. Hiki kinywaji husaidia mwili kuchangamka na pia hupatia mtu nguvu ya kuenda kazini na kushinda na nguvu kwa siku mzima. Hiki kinywaji pia kinakuanga mzuri sana wakati nimetokea kazi ninakunywa kikombe moja ya kahawa, inanisaidia pia kurudisha nguvu na inanisaidia kulala vizuri.

Nimeweza kutembea mahali pengi pazuri, lakini mahali moja ambayo ninakumbuka kabisa nilifurahia ni mahali panaitwa Maasai Mara. Hapa mahali kuna wanyama wengi wa aina mingi, kuna wanyama kama chui, kuna wanyama kama simba, na pia kuna utamaduni mingi wa wamaasai ni mahali mzuri sana ambayo unafurahi kwa kutembea.

Napenda kutumia muda wa familia yangu kwa kukaa pamoja na wao siku za weekendi huwa ndio siku za familia kuna siku tunakaa nyumbani na kuangalia cinema kama familia na kuna siku zingine nawapereka inje mahali tofauti wao hupendelea sana tunapoenda inje kutembea.

Mfanyakazi bora zaidi ninayemuiga ni Elon Musk. Nampenda huyu mwanabiashara kwaajili ya umashuhuri wake. Yeye ni muadilifu na mwenye hekima jambo la hivi karibuni alilofanya ni kutengeneza gari la stima. Nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwake likiwemo kukumbatia teknolojia.

Mimi hutoa sadaka kanisani kila jumapili. Pia mimi hutoa michango katika mipango ya kukusanya pesa ili kusaidia watu kwa jamii. Ni muhimu sana watu kusaidiana. Mara kwa mara, watu huita malafiki zao ili kuwasaidia kukusanya pesa, kusaidia mambo tofauti yanayo wakumba binadamu.

Jioni ninapo toka kazini, mimi huenda moja kwa moja hadi nyumbani huu ni wakati wangu mzuri wa kukaa na familia huwa nasaidia watoto kufanya kazi ya ziada waliopewa shuleni baada ya kula chakula cha jioni, mimi huenda bafuni kuoga kisha naenda kulala. Napenda kulala mapema ili kupata nafasi nzuri ya kupumzika.